Nimefanikiwa kazini kwa kuboresha ufanisi wa kazi. Ku kujifunza ujuzi mpya kushirikiana vizuri na wenzangu na kupata pongezi kwa kutimiza malengo yangu kwa wakati.

Najihisi mwenye subira kidogo lakini pia kuchoka hasa kama mstari ni mrefu ila ningejitahidi kuwa mtulivu na kutumia muda huo kufikiria au kuangalia mazingira.

Kwa kusikiliza maoni ya kila mtu, kuwasiliana wazi, kuwaheshimu na kugawana majukumu kwa haki ili kufikia malengo, malengo yetu pamoja.